Kwa dini yangu ya ukristo, jambo muhimu ni kumpenda Mungu na kuwapenda watu wengine. Ukristo unasisitiza maadili kama uaminifu, uadilifu, uruma na kuwaurumia wengine kwa moyo wa dhati. Misingi hii inasaidia kuishi kwa nidhamu, kufanya kazi kwa uaminifu na kushirikiana vyema na watu hote.

Kazini natumia simu kwa madhumuni ya kazi tu haswa mawasiliano na wenzangu wagonjwa au madaktari na kwa muda mfupi wa dakika tano hadi kumi kila mara nikipokea simu za dharura au taarifa muhimu. Kwa jumla simu huzimwa au kuekwa kwenye modi ya kimya wakati wa kazi ili kuepuka usumbufu. Programu ninazotumia sana ni whatsappu kwa mawasiliano ya kikazi na kalenda ya simu kupanga ratiba ya kazi. Nimejifunza kuthibiti muda wangu wa kutumia simu kuhakikisha haina kuadhiri umakini na ubora wa kazi.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali kulingana na lengo langu la kujifunza. Kwa upande wa kielimu na taaluma. Napendelea vitabu vinavyoongeza ujuzi na maarifa katika kazi yangu kama vile vitabu vya sayansi afya au teknolojia. Pia napenda vitabu vya maendeleo binafsi na uongozi. Kwani hunisaidia kukuza mbinu za kushughulikia changamoto na kufanya maamuzi bora. Kwa upande wa burudani napenda hadithi na historia ambazo hutoa mtazamo mpana wa maisha na jamii na kusaidia kukuza fikra zangu na ubunifu. Kwa ujumla kusoma kwangu kunalenga siyo tu kupata taarifa bali pia kukuza kuelewa fikira uhuru na mtazamo wa kimataifa.

Ndiyo, nafanya kazi ya ushirikiano na wengine. Huwa nashirikiana vyema na watu tofauti kwa kusikiliza mawazo yao, kuheshimu maoni yao na kuchangia mawazo yangu kwa uwazi. Pia hupenda kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja ili kazi ifanyike kwa ufanisi na kwa wakati. Kupitia ushirikiano, hujenga mahusiano mazuri kazini, huongeza uelewano na husaidia kufikia malengo kwa urahisi zaidi.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwakuwa muangalifu na taarifa zinazoshiriki. Ninazozishiriki. Situmii au kushiriki taarifa binafsi kama nenosiri, namba ya kitambulisho au taarifa za kifedha kwenye tovuti au mitandao isiyosalama. Pia hutumia paswadi mara au tofauti kwa akaundi mbalimbali. Kuwasha uthibitisho kwa hatua mbili. Na kuhakikisha mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii ikosalama.

Na sherekea mafanikio ya timu kwa kutambua au kuthamini mchango kwa kila mushiriki. Huwa nawapongeza kwa maneno ya kushukurani na faraja na kushiriki furaha kwa pamoja ili kuimarishi umoja. Pia tunaweza kufanya sherehe ndogo kama kukutana pamoja kushiriki chakula au kusherekea kupitia ujumbe wapongezi.